Ninashughulikia muda vipi kazini wacha kwanza niseme, kazi ni kazi na wakati wa kazi hakuna mchezo maana wakati unapoanza kazi yako unafaa kufikiria ni jinsi gani unafaa kufanya unatakacho itajika kufanyika wakati huo ni bora sana ndiposa wakati unapopata wakati wakupumzika unajua ni kiwango kigani. Na mimi kushughulikia muda kazini inakuwanga kwa makala inayofaa na hakuna wakati wa kupoteza maana muda unapozidi kuendelea kusonga pia hivyo ndivyo unavyopoteza pesa yako muda ni kitu ya maana sana na unapopoteza muda bila kujua pia wewe unapoteza pesa yako.

Mimi hupenda muziki sana. Siwezi sema kama napenda labda wenye, mnasema bongo, pop, classical, au reggae. Mimi upenda zote. Bora tu wimbo wenyewe uwe na mvuto mzuri. Mimi ntaweza kusikiliza. Na mimi hupenda wasanii wengi sana wana unapofika huko kwa kusikiliza bongo. Wakati mwingine wanaita bongo flavor. Kweli imani na utamu flani ya kusikia. Wasani ambao huimba bongo wanakuanga kweli wanauwelewa mziki huo maana unaihisi hadi wewe unajua kwamba hao watu wanaweza kukutegua hata wakati unapofanya kazi wakati labda uko katika maziara yako tu unatembea yaani inasaidia sana na wakati unaposikiliza bongo kuna venye inafanya mwili yako iweze kutulia. Usiwe na wakati wote wa kufikiria mambo mengi yaani unaeza pumzika tu lakini unaisikiliza na unakuanga na mvuto mzuri sana hata hivyo mimi nikikumbuka ninaowapenda ni wengi sana, ni wengi sana ila nitawataja tu wa uchache na niseme wa kwanza akiwa harmonize Rayvanny mwingine kama diamond platinumz na pia naweza kusema vijana barubaru na mimi husikiliza muziki wakati wowote, wowote, yaani iwe asubuhi, iwe mchana, iwe niko msalani, iwe niko wapi, nikifanya naosha vyombo, ikiwa nimelala, mimi husikiliza mziki na kweli naupenda tu sana, naupenda. Na mimi huhisi vizuri sana maana huweza kusaidia mtu tu kuweza kupumzika ama kupumzisha akili.